Chakula ninapenda kula jioni ni ugali na nyama ya ng'ombe au pilau ya nazi. Ugali na nyama ya ng'ombe, nchakula cha kitamaduni, cha Kenya hasa kwa jamii ya wakisii, waluya na wakamba. Na pia napenda sana jinsi inavyotengeneza kwa mafuta na viungo halisi. Pilau ya nazi ni chakula kitamu pia napenda jinsi inavyotengenezwa kwa nazi na viungo vya kipwani.

Mda mwingi ninatumia Wi-Fi nikiwa kwa nyumba, lakini nikiwa nimetoka nje kwa ajili ya matembezi kidogo na pia shughuli mbili tatu na ninafaa kuingia mtandaoni. Huwa natumia data za safaricom ama airtel. Kutumia line ya airtel au safaricom. Ile tu yenye itawezekana. Asante.